Pia siku kuu kwa kuburudika na niwapendao, kama nipo nyumbani, nasherehekea na watoto wangu, au kama nipo kwa wazazi, basi, tutahakikisha tunapika vyakula vizuri, tunakula, tunafurahi, na maisha yanaendelea. Kwa sababu ukiwafurahisha uwapendao, ndio jinsi unavyozidi kubarikiwa. Kwa hivo siku kuu mimi napendelea kusherehekea na niwapendao ili na wao pia wafurahie pamoja na mimi.

Majirani zangu nawafamu vizuri, sababu bila kufahamu majirani zako unalokumbwa na shida ukakosa wa kumkimbilia. Kwa hiyo majirani zangu wa pande zote kusini mashariki magaribi wote nawafahamu vizuri. Na tunauhusiano mzuri. Tunauhusiano mzuri ambao tunaweza hata tukaazimana vitu. Kwa mantiki hiyo tunaishi vizuri na majirani. Hii yote ni kwa ajili ya kujenga undugu na kuweza kusaidiana pindi mtu anapokumbwa na changamoto katika maisha yake.